Napendelea zaidi suruali kwa sababu hunipa uhuru mkubwa wa kufanya shuguli za kila siku bila usumbufu. Niraisi kuvaa kazini wakati wa kusafiri au nikifanya shuguli zinazoitajika kusongea sana. Pia suruwlali hunifanya nijisike nipo huru salama na nadhifu hasa katika mazingira ya kawaida au ya kazi. Hata hivyo sketi pia ninaipenda kulingana na tukio sketi huleta muonekano wa kipekee na nadhifu. Zaidi hasa kwenye hafla maalum au mazingira rasmi.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi na jioni, napenda kufanya mazoezi asubuhi kwa sababu asubuhi asubuhi mazoezi huweza kufanya niweze kuwa na mwili mzuri napoanza siku yangu pia mazoezi hunisaidia kiafya na kimwili mazoezi pia inafanya. Mwili yangu inakuwa na nguvu sana. Pia na niweze kuwa na focus mzuri.

Chumba changu cha kulala ni kidogo kwa sababu ni mimi peke yangu ambaye hulala hapo. Kuta zina rangi ya manjano na pia naipenda ikiwa na rangi ya manjano. Ndiyo kitanda changu kinachoweza kuniridhisha vizuri na naweza kulala vizuri naweza kuona mamiti hapo nje dirishani. Chumba changu nakipenda kwa sababu ninaweza kutulia pale na pia naweza naweza kutulia tu peke yangu.

Mimi wakati wa mvua, mimi huweza kukaa kwa nyumba ili nisiweze kunyeshewa na mvua. Kwa sababu mvua inakuja na baridi pia. Naezafanya mtu kua mguni. Ndio napenda mvua kwa sababu mvua husaidia wakulima, ili mimea yaweze kumea na pia mimi ni mmoja wa mkulima. Ndiyo siku yangu niliyofurahia ni siku wa march ambapo mvua uliweza kunyesha vizuri na pia mimea ikaweza kumea vizuri.

Mafanikio yangu ya kibinafsi ambayo ninayoitamani sana, nikuweza kupata kazi mzuri maishani mwangu, na pia niweze kupata kazi ambayo si ile kazi ngumu ambayo itaweza kunichakesha mweta. Pia napenda kufanya napenda pia sahii niweze kufanya kazi hili wakati ntapo kuja kuzeeka, nisiweze pia kufanya kazi. Pia kazi ambayo ninaithamini, pia nikuwa kuweza kukamilisha goal zangu ambayo niko nazo.

Kwa kawaida ninapiga picha mara chache labda mara moja au mbili kwa wiki. Mimi hufanya hivyo zaidi ninapoona tukio au mandhari mazuri kama safari, hafla maalum au wakati wa kukumbuka jambo muhimu. Pia naweza kupiga picha ni weze nitapo zeeka nitaweza kuikumbuka hizo mapicha zangu.

Ninahimiza, ninahimiza mshirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya heshima na uwazi. Uhimiza kila mshiriki kutoa maoni kushirikiana kwenye maamuzi na kusaidiana pale inapohitajika pia napenda kusherehekea mafanikio moja kutoa pongezi kwa juhudi za wenzangu na kuanzisha shughuli ndogo za kujenga mshikamano ili kila mtu ajiskie sehemu ya timu. Yehizu ulifanya kazi ya pamoja kwa rahisi na yenye tija zaidi.

Napenda upepo wa asili, hunipa hisia ya utulivu na kufanya, na kufanya mazingira ya kazi au ya nyumba kuwa yenye nguvu kidogo na faraja. Hata hivyo wakati, joto linapanda sana, isi pia ni mzuri kwa sababu hunisaidia kuwa na hali thabiti yenye baridi na rahisi kupumua. Kwa ujumla napenda mchanganyiko wa wote kulingana na hali ya hewa.

Katika kazi yangu ninatamani kufika mbali zaidi kilimu na kitaaluma. Lengu langu ni kuwa mtaalamu anayaminika mwenye ujuzi mkubwa na anayechangia kwa maana katika kazi na jamii. Pia ningependa kufika nafasi ya kuongoza au kusaidia wengine kushiriki maamuzi pia na kuwacha alama chanya chanya kupitia kazi ninayofanya.

Mimi chakula ambacho ninakicho kipenda zaidi ni chips pamoja na kuku na kipenda chakula hicho kwa sababu ni tamu na ni nzuri pia kwa afya. Kipenda chakula hicho na pia napenda kuweza kuhikulia kwa uteri napenda kuhuteri kwa sababu kuna uteri kama vile KFC ama chikini nambahu wanaweza kupena hizo kukula vya kuku. Chakula hicho ni kitamu sana niliweza ikula hiyo chakula nikiwa na miaka tatu na niliweza kuenjoy sana. Mtu aliye ni elezea chakula hichi ni mama yangu wa aliweza kunisaidia kujua vyakula vingi. Ni kitambo sana mara ya mwisho naliweza kuikula ni juzi niliweza kula na marafiki zangu.

Ninajiandaa kwa mkutano kwa kusoma agenda kabla kuelewa mada zinazojadiliwa na kuandaa mawazo au maswali yangu. Pia huhakikisha nina nyaraka au vifaa muhimu kama kompyuta au daftari kabla ya kuanza mimi hujaribu kupumzika kidogo na kuzingatia muda ili nionekane makini na mchangamfu wakati wa mkutano.

Ninawatia wenzangu kwa kuwapa motisha na pongezi pale wanapofanikisha jambo pia mimi huwasaidia pale wanapakosoa na wanapohitaji msaada kushirikiana kwenye kazi na kutoa mrejesho wa kujenga ili kuimarisha utendaji wao njia hizi hufanya wenzangu wajisikie kuthaminiwa motisha na kushirikiana zaidi kwenye timu.

Mimi sana sana utumia wi-fi, kwa sababu wi-fi ni cheap. Wi-fi pesa yake ni kidogo na pia naweza kusave pesa yangu. Mimi situmii data ya simu kwa sababu data ya simu, ni ya bei na pia, mimi hupenda kutumia vitu cheap.

Mara nyingi ninafwata mfereji wa tv wa habari na burudani kama cnn bbc au national geografi au wakati mwngine nau fwata aljazira napenda pia baadhi ya mfereji wa filamu wa mchulizo kama hbo au disney ili kufurahia filamu na mfululizo wa kuvutia uchaguzi wangu hutegemea hali ya hisia mada na muda iliyo nayo.

Ndiyo napenda kuchora na kupaka rangi hunifurahisha hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na kufanya nijisikie mtulivu pia ninjia nzuri ya kupumzika baada ya kazi au masomo na kuunda kitu cha kipekeecha kuwana kushiriki na wengine.

Ndiyo natumia teknolojia sauti hunisaidia kufanya mambo kwa uraisi kama kutoa amri kwa simu kusikiliza taarifa au kutuma ujumbe bila kutumia mikono. Teknolojia hii huokoa muda na ufanya kazi za kila siku ziwe rahisi zaidi. Asa ninapo kuwa na shuguli nyingi.

Napenda zaidi jukumu linalohusisha kushirikiana na watu na kutatua matazizo kazi. Inayohitaji mawasiliano kupanga na kusaidia timu hunipa motisha kwa sababu nahisi nachangia moja kwa moja mafanikio ya pamoja pia napenda jukumu linalonipa nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu kila siku.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa, hasa pale zinapo husiana na maswala ya jamii na maendeleo. Mazungumzo haya huniwezesha kuwelewa mtazamo tofauti kujifunza kuhusu sera na sheria na kueleleza mtazamo wangu wa busara na uwajibikaji katika jamii. Hata hivyo napenda kufanya hivyo kwa heshima na mtazamo chanya.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya hunivutia kuona jinsi zinavyorahisisha kazi na maisha na kila siku. Kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kujifunza mambo mapya kuboresha ufanisi na kubaki na maarifa ya kisasa. Pia teknolojia inasaidia nchi kuweza kuwa na economic ambaye ni nzuri na pia teknolojia pia inaweza kusaidia wakulima wengi ili kuweza kuzalisha mazao mengi.

Ndio, najiona kama mtu mbunifu napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo kuhnda mawazo mapya na kuboresha mambo ya kawaida, kwa njia ya kipekee. Mbunifu ni zaidi kuwa na mtazamo wa tofauti, kushirikina vizuri na wengine na kufanya kazi au shughuli za kila siku ziwe za kuvutia zaidi.

Ninapokuwa na mgogoro na mtu kwanza najaribu kutuliza hisia zangu na kusikiliza kuwamakinikisha huwa na mazungumzo na heshima kueleza hisia zangu bila kuashiria lawama na kujaribu kuelewa mtazamo wa mwingine. Mwisho hufanya kazi suluhisho la pamoja ili kugundua njia kukabiliana na mgogoro kwa amani na kufikia makubaliano yanayofaa pande zote.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili. Imani hunipa nguvu matumaini na tulivu wa moyo huku madili yakinisaidia kuishi kwa heshima kweli na uwajibikaji. Pamoja inanifanya nisikilize wengine nifanye maamuzi sahihi na kushiriki kikamilifu katika jamii yangu pia inanisadia kuweza kuheshimu kila mmoja ambao tuko nao ambao ni pia marafiki zangu.

Ningempa mtu anayeanza kazi ushauri wa kuwa mvumilivu kuwa makini na kujifunza kila wakati. Ni muhimu kuelewa majukumu vizuri kuuliza maswali pale inapohitajika na kushirikiana na wenzako. Pia ni vyema kuweka malengo madogo kusherehekea mafanikio madogo na kuzingatia nithamu na maadili kazini. Hii husaidia kuanza kazi kwa imani, ufanisi na motisha ya kudumu.

Nina andaa ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa muhimu kwanza kisha kuzipanga kwa mpangilio unaoeleweka. Kwanza kwa muktasari mfupi, nikieleza malengo, kazi zilizo, fanyika matokeo na changamoto. Mwishowe huweka, mapendekezo au hatua zinazo fuata na kuhakikisha lugha ni wazi na takwimu ni sahihi.

Ujuzi ningependa kujifunza ni teknolojia za kidijitali hasa uchambulizi wa data na matumizi ya zana za kisasa. Pia ningependa kujifunza mawasiliano na uongozi kwa sababu hunisaidia kufanya kazi vizuri na watu, kutatua matatizo na kukuza maendeleo ya kazi yangu. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu huweza kunisaidia katika maisha yangu.

Uzoefu wa kazi ulionifundusha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu wa mitazamo tofauti. Ulinifundisha kusikiliza, kuvumilia na kushirikiana ili kufika. Kufikia lengo moja pia ulinisaidia kujifunza, kutatua matatizo kwa vitendo kuwasiliana, kwa ufanisi na kubadilika haraka wakati wa mabadiliko kazini.

Sera ya kampuni naiona kuwa nzuri ni ile ya mawasiliano uwazi na usawa kazini sera hii husaidia wafanyakazi kuelewa matarajio kutoa maoni bila hofu na kushirikishwa katika maamuzi pia sera za mafunzo na maendeleo ni muhimu kwa sababu huwapa wafanyakazi nafasi ya kukuza ujuzi wao na kuboresho utendaji wao kazi.

Napenda chakula chenye ladha ya wastani si kali sana wala laini sana ninachopendelea zaidi ni chakula chenye mchanganyiko wa viungo vya asili kama vile kitunguu tangawizi na viungo laini vinavyoongeza harufu na utamu bila kufunika ladha ya chakula chenyewe.

Mimi sina ladha wala mapendeleo ya chakula lakini kwa ujumla. Kwa binadamu chakula chenye mafuta kwa kiasi ni muhimu kwa afia kwa sababu husaidia. Nishati vitamini kama A, D, E na K. Chakula kisicho na mafuta mingi usaidia kupunguza hatari na hatari ya magonjwa kama shinikizo la damu au uzito kupita kiasi kilicho kilicho bora zaidi ni usawa kula mafuta kula mafuta mazuri kama ya samiki haranga paratiti ya kuepuka mafuta mingi yasio na afia.

Nakunywa takribani gilasi sita hadi nane za maji kwa siku. Hii hunisaidia kujisikia vizuri kuwa na nguvu na kulinda afya yangu. Ninapokuwa nafanya kazi nyingi au joto likiwa kali naongeza kiasi cha maji ninachokunywa. Pia maji husaidia mwili uwe na afya bora, na pia inaweza husaidia mwili ili iweze kudigest vyakula vizuri.

Ninatumia WhatsApp kila siku unisaidia kuwasiliana na marafiki na familia kwa uraisi, kuchiriki habari na kuendelea kuwa karibu na watu wanao ninao wajali. Pia mara kwa mara natumia YouTube kujifunza na kupata buridani. Pia mimi huweza kutumia mtandao wa twitter ili kuweza kusoma vile ambavyo watu wanaweza kuandika na pia naweza kuangalia mafikira za watu.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni kuona watu ninaowapenda wakiwa na afya njema na furaha pia. Mimi hufurahi ninapofanikiwa kutimiza jambo ni lilo. Jitahidi kwa muda mrefu au ninaposaidia mtu na kuona tabasamu lake. Pia kitu ambacho kinaweza kufanya nifurahi ni kuweza kufanikiwa katika maisha yangu.

Ndiyo mimi napenda kuogelea, kuogelea inaweza kunifraisha sana, napenda kuogelea katika bahari ni kwa sababu napenda upipo ambao huo huwa unakuja wakati mtu anaogelea, pia kuogelea kuna nifraisha kwa sababu mimi na marafiki zangu tunapo wakati ambapo hatuwezi kwenda kazi, tunawenza kwenda kwenye beach, kunye mto ili tuwezi kuogelea, kuogelea, kuogelea kunafraisha sana.

Natumia whatsapp mara nyingi zaidi kwa sababu unirahisisha. Unirahisishia kuwasiliana na marafiki familia na watu wa kazi wakati wowote bila usumbufu kupitia programu hiyo na weza kutuma ujumbe kupiga simu kushiriki picha na kupata tarifa muhimu kwa haraka jambo linaloa jambo linaloa ni fanya ni hisi kwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo.

Mimi kwa siku naweza kuoga mara mbili sasa hiyo inategemea naweza amka asubuhi. Naweza kwa sababu napenda kuoga asubuhi. Napenda kuoga asubuhi kwa sababu asubuhi ni siku ambayo mimi naweza kuenda mazoezi na nikirudi pia naweza kuwa nimetoa jasho pia naweza kuoga ili niweza kunukia vizuri. Pia ninapotoka kazini juu ni mimi huoga mara ya pili. Kwa sababu pia hapa nitaweza kuwa na jasho na pia napenda kuingia kitandani mwangu nikiwa nanukia vizuri.

Inaboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kutathmini njia njia inazotumia sasa ili kubaini changamoto ucheleweshaji au makosa yanavyojirudia mara kwa mara baada hapo. Mimi hupanga kazi vizuri kwa kuweka vipao mbele ratiba iliyo wazi na kutumia mbinu rahisi lakini zenye ufanisi pamoja na kushirikiana na wengine na kupokea maoni yao. Pia mimi hutumia tekinolojia. Mimi upanga kazi vizuri kwa kwa waka vipa umbele elatiba ili wazi na kutumia mbini raisi lakini zinyufanisi pamoja na kushirikia na wengine na kukokea maoni yao pia mimutumia teknolojia kufanya uboresho madogo madogo ya mara kwa mara hili kuhakisha kazi inafanyika kwa ufanisi kwa wakati na kwa ubora zaidi.

Napenda mwanga wakati kwa sababu hunipa utulivu na faraja bila kuchosha macho au kuleta usumbufu mwanga wakati hunifanya nijisikie huru kufanya shughuli zangu kwa umakini. Iwe ni kusoma kufanya kazi au kupumzika kwa kuwa hauko mkali kupita kiasi wala hafifu sana hivyo kuleta mazingira yenye usawa na utulivu wa akili.

Ndio na penda mchezo ya video kwa sababu hunipa burudani hunisaidia kupunguza msongamano wa mawazo na hunifanya nijisikie nimepumzika baada ya shughuli za siku. Mchezo ya video pia hunipa na nafasi ya kufikiria kwa haraka kupanga mikakati kushirikiana na wengine na wakati mwingine kujifunza ujuzi mpya jambo linalo nifanya nione si burudani tu bali pia njia ya kukuza akili na ubunifu. Kwa hivyo.

Ninapenda muwa kwa sababu huleta uzuri wa asili tulivu wa moyo na hali ya furaha ninapoya maua hunifanya nijisikie karibu zaidi na mazingira ya asili hunikumbusha umuhimu wa kudhamini vitu vidogo vya maisha na pia huleta hisia zamani na matumaini hasa inapokua na rangi nzuri na harufu ya kupendeza.

Ninangoja na kuangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku asa asubuhi ninapoanza shughuli zangu. Na tena mchana au jioni kulingana na majukumu. Nilio nayo kufuatilia barua pepe unisaidia kubaki na taarifa maalum kujibu kujibu ujumbe kwa wakati na kuhakikisha sifutiwi na mawasiliano yanayohusiana na kazi au mambo muhimu ya kila siku.

Nilipokuwa utotoni nilipenda sana kucheza na wenzangu mchezo ya nje kama kukimbia mpira na mchezo ya kujificha kwa sababu ilinifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia nilifurahia kusikiliza hadithi, kuchora picha na wakati mwingine kusaidia kazi ndogo ndogo za nyumbani. Kwani mambo hayo yalinijenga kimaadili yaliongeza ubunifu wangu na kunifanya nianze kuelewa maisha taratibu nikiwa na hamu ya kujifunza zaidi.